Kwa kweli, habari ninazopenda zaidi ni za mtandaoni, hii ni kwa sababu zina patikana wakati wowote na mahali popote kwa haraka. Pia habari za mtandaoni, huwasishwa kwa haraka. Vile vile unwwza chagua, madaa unazazipenda kwa mfano biashara au burudani. Pia ni raisi kushiriki au kuifadhi makala hayo.

Naam napenda sana wazo la kutumia muda wa maana na familia yangu. Hii ni kwa sababu hii hujenga ukaribu na furaha kwa familia. Kwa mfano, napenda kula pamoja na kuzungumza kuhusu siku zetu. Napenda kutazama filamu au vipindi vya kufurahisha na familia yangu. Pia napenda kucheza michezo ya kuburudisha kama karata na familia yangu. Vile vile napenda tukitembea na kutembeleana kama jamaa. Pia napenda tukipika pamoja hii huleta ushirikiano na vicheko. Pia napenda tukisherehekea matukio maalum kama vile siku za kuzaliwa. Na mwisho napenda kusali au kujadiliana mambo ya maisha yetu pamoja.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari. Bahari ni sehemu ambapo panavutia sana kwa upepo wake mkubwa na sauti za mawimbi. Ni mahali pazuri sana pa kupumzika na kutafakari. Kwa sababu, sehemu hiyo inatoa utulivu wa akili hivyo kupunguza msongo wa mawazo.

Nalinda faragha angu mtandaoni kwa kufwata hatuwa mwuhimu za usalama za kidigitali kwa mfano natumia nywila imara na wasilisha usibitisho wa hatuwa mbili na ipuka kuchiriki tarifa zangu za kibinafsi mtandaoni nakua na kuwa makini na viungo vya habari pepe Pia nawasilisha programu zinazo faa mara kwa mara. Pia nadhibiti mpangilio wa faraga zangu. Na natumia mtandao salama ya intarneti.

Naupenda mtaa wangu kwa sababu una amani na usalama kuna mshikamano wa watu na mazingira mazuri yenye utulivu na maeneo salama ya watoto kucheza pia kuna usafi unaohitajika kwa mazingira kuna pia upatikanaji wa huduma muhimu kama vile hospitali maduka na shule.

Naam ngependa kupata mafunzo ya ujuzi na kitaaluma, mafunzo ya mawasiliano na kazi ya timu, uongozi na usimamizi, usimamizi wa muda na uzalishaji, teknolojia mpya na matumizi ya mifumo ya kidigitali na vile vile nigependa kupata huduma ya wateja na maandalizi ya kazi.

Naam, ninapoamka mimi hushukuru na kutafakari kwa muda mfupi. Kisha nanyoosha mwili kwa kufanya mazoezi mepesi. Baadae, naosha uso ili kupanga mwonekano wangu. Kisha nakunywa maji ili kuamsha mwili. Baadae napanga siku yangu kwa kuangalia majukumu yangu muhimu. Badae, nachukua kiamsha kinywa chenya afya.

Napenda sana chumba cha kukaa, yaani sebuleni, hii ni kwa sababu., ndicho kitovu cha familia, ni pahali pa kukaa na kuzugumza, pia ina nafasi ya kupumzika, na kutazama televisheni, au kusikiliza mziki, pia ni nzuri kwa kupokea wageni, na maramingi huwa huwa na mwanga mzuri na hewa safi.